Kitu kinacho nifanya nifurai moyoni ni amani ya moyo. Pale ninapokuwa na amani ndani yangu hata kama mambo yaendi sawa kabisa. Bado najihisi vizuri. Kuna wakati mambo yaendi kama nilivyo panga lakini nikijifunza kukubali na kuyaacha yapite. Bila kusumbuka sana. Bila kusumbuka sana mambo yanakuwa sawa. Amani hiyo unifanya niwe na furaha hata bila sababu kubwa. Jambo la pili linalofanya nifurahi sana nikuwa na watu wanao nijali. Familia yangu na marafiki wanachangia pakubwa sana kunifanya niwe na furaha. Wakati mwingina kicheko kidogo na mtu wa karibu, nitosha kubadilisha hali ya siku nzima. Pia kufanya kile kinacho, nacho kipenda unifanya nijisikie mwenye furaha ya kweli. Napopata muda wa kufanya kitu kinacho nifuraisha iwe kusoma, kujifunza kitu kipya, kusikiza mziki, inafanya niwe na furaha sana. Kitu kingine ya kinachonifanya nifurahie sana ni kufanikiwa baada ya kujitahidi. Furaha ya kuona matokeo ya juhudi zangu hata kama ni hatua ndogo tu unipa nguvu ya kundelea. Kuna furaha ya kipeke pale ninapotimiza lengo langu. Pia kusaidia mtu mwingine unifanya nifurai sana. Wakati mwingine ni kwa maneno tu wakati mwingine ni kwa kitendo lakini yote unifanya nifurai sana. Kujifuza kutokana na mchangamoto pia unipa furaha ya aina yake. Siku kwamba napenda matatizo lakini pale ninapopita kipindi kigumu huwa napata funzo ambalo hunipa furaha sana maishani mwangu. Matumaini ya kesho bora hunifanya pia nifurahi. Kujua kuwa bado nina nafasi ya kujiboresha, kubadilika, kufanya mambo mengine. Matumaini unifanya nisimame tena hata pale ninapo jisikia ni mechoka pia kinacho nifurahisha sana ni kujua kuwa mimi ni mimi. Na ninajifunza kujikubali kila siku. Kikamilifu nafanya makosa. Lakini bado najitumaini. Na najithamini. Na najipa nafasi ya kukua tena. Jambo hili unipa furaha sana.

Kila asubuhi ninapoamka jambo la kwanza ninacho kifanya ni kumshukuru mungu kwa uhai kabla hata sijatoka kitandani, nachukua sekunda ya tete ya kumshukuru tu Mungu kwa afya mzuri. Baada ya hapo, najitenga kidogo na simu, sianzi siku kwa kuangalia mitandao ya kijamii au ujumbe mara moja. Nimegundua kuwa nikianza siku kwa utulivu akili yangu huwa wazi zaidi. Badala yake napumua kwa kina na kujiuliza ni nini ningependa kufanikisha siku hiyo. Kisha nanyosha mwili ili iwe mazoea, mazoezi mepesi na miguu, mikono, baada ya hapo najitunza binafsi na fua uso napiga mswaki na hakikisha niko tayari kimwili. Wakati huu hunipa nafasi ya kujipanga kiakili pia. Kabla ya kufuza shughuli za siku, nichukua muda mfupi wa kutawafakari, nafikiri malengo yangu, majukumu yangu, na jinsi nitakavyo ya kabili. Kisha nachukua kinywaji cha asubui, mara mingi chai au maji au vuguvugu. Wakati huu hunipa utulivu wa ndani na hunipa nguvu ya kuanza kazi ya siku hiyo mbayo nimepanga. Baadaye, najiandaa kwa majukumu ya siku, iwe ni masomo, kazi, au shughuli ya binafsi. Mapema ili nisiwe na presha baadaye. Pia kila asubuhi, najiambia maneno chanya, najikumbusha kuwa nina uwezo, ninaweza kukabiliana na changamoto na nina nafasi ya kufanya vizuri. Mwishowe natoka kitandani nikiwa na lengo siku yangu haianzi kwa kukimbilia bali kwa kuelewa kuwa kila siku ina maana hata kama siku itakuwa na changamoto ninakuwa tayari kukabiliana nazo.